Ninapendelea kusoma habari mitandaoni kwa kuwa inapeana uwazi na kwa kuwa majira na mambo yamebadilika kwenye dunia. Tuko katika enzi za mitandao na inakuwa rahisi sana kupata habari kwa mitandao kulingana na vile unge tafuta habari kwa magazeti.

Rafiki wangu wakaribu tulikutana na yeye. Wakati ambapo nilienda kuishi kwa nyanya yangu na tulikutana kwa sababu yeye ni jirani wa nyanya yangu. Na mambo tunayoyafanya pamoja ni mambo ya maana sana mambo ya undugu. Na nina ya kumbuka kabisa. Kile kinachofanya niwe rafiki wakweli ni uwaminifu wake. Uwaminifu wahuyo rafiki yangu wakaribu na yeye ni mtu mzuri sana. Mtu ambaye anajali wengine mtu ambaye nimwema tu kwa watu. Na kitu ambacho ningependa kusema kuhusu rafiki yangu ni ninampenda sana. Ninamshukuru na ninamuenzi. Ninashukuru kuwa rafiki yake na ninashukuru mungu hakunifanya niwerafiki wake na yeye awerafiki wangu.

Naam, napenda hadithi za ajabu kwa kuwa ni wakati mwingine unajipata kuwa unataka kusoma ama kusikia hadithi za vitu vya ajabu ajabu ambavyo vilivyofanyika. Kitambo ama sasa hivi ama vile ambavyo vitafanyika kwa vitu vya ajabu. Ni kitu kizuri sana kupenda kujua yale mambo ya ajabu ajabu ambayo yanafanyika.

Naam, chombo cha muziki ambacho ninapenda kukipiga ni ngoma kwa kuwa napenda kuicheza kuipiga ngoma kwa kuwa mdundo wa ngoma ule. Sauti ambayo inatoka, sauti ya mdundo wa ngoma hunifurahisha sana, huniliwaza sana na ninapenda kupiga ngoma.

Ili kuweka afya nzuri vile vitu ambavyo ninavifanya ni vifuatavyo. Kula chakula kizuri na chakula ambacho kinastahili mwilini. Kunywa maji na kunywa maji ili inisaidie mwilini. Na kufanya mazoezi. Kufanya mazoezi ambayo pia yanaweka mwili wenye afya nzuri.

Naam, nimewai kununua tiketi za matukio mbali mbali. Moja ikiwemo tiketi za tamasha za muziki. Nyingine ikawa tiketi za kuingia katika uwanja wa kutazama mpira wa miguu au soka. Na nyingine ilikuwa tiketi katika kwenda kutazama mchezo wa uigizaji.

Ninapenda soda soda ya Fanta. Na iyo imewekwa barafu. Ninapenda soda ya barafu sana. Hijo ndicho kinywaji cha baridi ambacho ninakipenda na ninakipenda sana kwa kuwa kinakuburudisha wakati unapo kinywa na kina ladha tamu sana.

Nguo zangu mimi. Ninazifua, mara mbili kwa wiki. Na, pia wakati mwingine italingana kama nina nguo. Nyingi ambazo ni chafu zinafaa kufuliwa, au la. Sasa zikiwa mingi, ninafua mara mbili kwa wiki, lakini kama, ni kidogo. Ninafua mara moja kwa wiki.

Masaa ambayo ninapata kupumzika kwa kulala iinalingana na shughuli zangu za siku. Wakati mwingine nina kuwa na shughuli ambazo zinaingia hadi ndani ya wakati wangu wa kulala. Lakini nikisema kwa mfano ninalala masaa saba ya kawaida. Huo ndio wakati ambayo ninapata wa kupumzika. Huo ndio wakati ambayo napata kulala.

Maendeleo ambayo ningependa kuona katika jamii ni waja ama wananchi ama watu hawangoji kuletewa ama kutafutiwa ama kuandikwa kazi watu wawe wabunifu watu watumie akili zao kubuni njia mbadala wakati mambo hayaendi vizuri na maendeleo ya kwenye upande wa teknolojia pia ni maendeleo ambayo ningependa kuona na maendeleo pia katika kwenye uwanja wa afya, magonjwa ambaye yanatoka mapya kuwe na dawa ambazo zimefanyiwa utafiti za kukinga magonjwa hayo.